Kwa kawaida, najitahidi sana kulala kwa saa saba, hadi saa nane kila usiku. Kuna nyakati ambazo miradi ya kazi inakuwa mingi najikuta napata saa tano au saa sita tu. Lakini, unajisikia vibaya, najitaidi kufidia mchana kwa kupata pawanapo dakika kama arubaini au ishirini hivi, kurudisha nishati.

Nimechukua hatua kadhaa kama kunywa maji kwenye chupa za kudumu, nimeacha kabisa kununua maji kwenye chupa za plastiki, ninatembea na mifuko ya vitambaa kwenye gari langu kubwa. Siwezi kosa mfuko wa kitambaa. Ninapokwenda sokoni au dukani nakataa mfuko wa plastiki na kutumia yangu. Naepuka mrija na vyombo vya plastiki ninapo kunywa mkahawani mara nyingi. Ninaomba kinywaji changu bila mrija wa plastiki. Pia naeza kutenganisha taka. Nyumbani kwangu ninapipa maalumu ya ajili ya plastiki ambazo zinaweza rudiliwa na kutengenezwa. Nazikusanya na kupeleka kwenye vituo husika ili zisitumike tena badala ya kuchomwa au kutupwa ovyo.

Somo lililokuwa linasisimua akili yangu kwa yote lilikuwa biolojia hadi leo hii, bado nahisi lile sisimuko, ninalo, nililokuwa nalo tulipokuwa tunaingia maabara na kuenda nje kuchunguza mimea. Sababu nililipenda sana, lilinisaidia kuelewa maajabu ya mwili, uhusiano wa viungo na mazingira na ufumbuzi wa matatizo.

Ninaweza kujitenga na skrini kama saa moja kabla kulala huwa nazima vifaa vyote venye mwanga wa bluu mwanga huu unajulikana kuwa kuvuruga homoni za usingizi. Kwa hivyo mimi huwa naeka simu mbali na kuzima kompyuta yangu. Na pili nafanya maandalizi ya siku inayofuata naandika orodha na kisha kuandaa nguo za kesho. Mazoezi ambayo yatanisaidia kesho kutafakari ya kesho na ya tatu kutuliza mwili na akili kuandika shajara naandika mambo matatu niliyofurahia au nilioshukuru kwa siku hiyo hii inanisaidia kulala nikiwa na mawazo chanya.

Nimeweza kujaribu sushi kutoka japani hii nilipenda kwa sababu ni chakula chepesi chenye afya na kinahitaji ustadi mkuu wa kuitayarisha ingine nimejaribu ni pasta ya karabonara hii ni chakula cha faraja cha wa italiano cha tatu na chokumbuka ni cha korea kusini kinaitwa kimchi. Kimchi kikona mamboga za majani na kimchi ni kinavutia sana ni kabeji zilizowekwa viungo na kuachua zivuje. Ni chakula chenye kiukali kwa ubali tu lakini kitamu nakipenda tu.